Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu ili niweze kutumia muda wangu vizuri kuepuka msongo wa kazi na kuhakikisha malengo yote muhimu yanaatimizwa Kwanza kabisa uanza kwa dadhimini wiki iliyopita ili kuona kazi nilio kamilisha ni zile ambazo azikukamilika hiyo unisaidia kuelewa maneno yanayoitaji umakini zaidi katika wiki inafuata Baada ya hapo, uandika orodha ya kazi zote, ninazo paswa kufanya katika wiki nzima. Kazi hizi uzipanga kulingana na umuhimu na uwaraka wake. Kazi muhimu sana upewa kipaumbele cha kwanza, hasa zile zenye muda maalumu wa kukamilika, ninatumia ratiba au daftari kupanga kazi kila siku. Kwanzia jumatatu wa ijumaa huku nikiacha nafasi ya mapumziko na kazi zizo tarajiwa. Kila asubuhi mimi huangalia ratiba yangu ili kujua kazi gani nianze nayo nami huanzia na kazi ngumu au nzito na wakati nina nguvu nyingi kisha kuwacha kazi nyepesi kwa badaae.

Ujuzi ninayohitaji kuimarisha zaidi ni ujuzi wa usimamizi, wa muda, mawasiliano bora na kujifunza kwa kujiendeleza. Kwanza usimamizi wa muda ni muhimu kwa sababu hunisaidia kupanga shughuli zangu kwa mipangilio unaofaa na kuhakikisha kuwa, ininatimiza majukumu yangu bila mawazo Nikiimarisha ujuzi huu nitaweza kutenga muda wa kutosha, kazi, masomo, mapumziko na mandeleo binafsi Pili nahitaji kuimarisha uzuri wa mawasiliano bora. Hii itaniwezesha kusikiliza kwa makini, kueleza mawazo yangu kwa kazi na kushirikiana vizuri na wengine Mwasiliano mazuri hunisaidia kuepuka migogoro, kujengo uhusiano mema kazini pia pale popote ambapo huwa nakaa. Ujuzi wa kujifunza na kujiendeleza ni muhimu sana katika dunia ya leo inayobadilika haraka. Ninahitaji kuimarisha uwezo wangu wa kujifunza mambo mapya, kukubali mabadiliko na kutumia teknolojia kwa njia chanya. Hii itanisaidia kuongeza maarifa yangu.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni sehemu tulivu na usalama inayonifanya nijisikie huru na mwenye amani. Wakazi wa mtaa wetu wana uhusiano mzuri wanaoushiriki katika mambo mbalimbali kama usalama, usafi na shughuli za kijamii. Pia mi napenda mtaa wangu kwa sababu una huduma muhimu, karibu kuna maduka, shule, makanisa au misikiti Pia vituo vya usafiri ambavyo pia hurahisisha maisha ya kila siku. Hii hunipunguzia kutumia muda mwingi kusafiri na kunipa nafasi kupanga shughuli zangu kwa urahisi. Mtaa wangu una mazingira mazuri na yenye kuvutia, kuna miti barabara zilizo katika hali nzuri na maeneo ya wazi ambapo watu hupumzika au watoto hucheza. Usafi wa mazingira na hewa safi hunifanya nijisikie mwenye furaha Napenda mtaa wangu kwa sababu hunipa usalama, urafiki na urahisi wa huduma na mazingira mazuri ya kuishi.

Nakumbuka vyema wakati mkuu wa baseball Niliwaona mwaka uliyopita ilikuwa mechi kali katika timu ya New York Yankees na Boston Red Sox uwanja ulikuwa umejaa mashabiki wenye kelele na misisimko mkubwa Jambo la ajabu lilitokea katika raundi ya tisa Mchezaji mmoja alipiga mpira kwa nguvu sana hadi ikatoka njje ya uwanja Kila mtu alisimama na kuanza kushangilia kwa nguvu, wakati huo nilihisi moyo wangu ukidunda kwa kasi na furahi tele kwa sababu timu niliyokuwa nikishabikia ilishinda dakika za mwisho. Nindapo fikiria wakati huwa nahisi siamu sana kurudi wanjani. Wakati mkuu wa mpira wa fesiboli niliona ulikuwa ni mechi kati ya timu ya shule yetu na wapinzani wa wakuu. Kilichotokea cha ajabu ni pale mchezaji alipodaka mpira mgumu sana akiwa ameruka hewani. Nilihisi msisimuko na fahari kubwa kuona ufundi ule. Leo nikifikiria tukio ili nahisi ni funzo kubwa bidii na umakini nauleta matokeo mazuri Eeh ilikuwa siku ya kukumbuka sana maishani mwangu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema naamka mapema kwa sababu ninaamini kuamka asubuhi kunaleta manufaa mengi katika maisha ya kila siku asubuhi huwa na utulivu mwingi hewa safi na mazingira mazuri ya kufikiria kwa kina bila kelele au bugudha nyingi Wakati hunisaidia kupanga siku yangu mapema kuweka malengo na kutaarisha kisaikolojia kwa majukumu ya siku nzima kuamka mapema hunipa nafasi ya kufanya shuguli muimu kama vile kufanya mazoezi mepesi Kupitia kazi au kupitia ratiba siku na kupanga mambo nitakayofanya kwa siku kuepusha kuchanganyikiwa na kuwa mtu asiyekuwa na mpango kuamka mapema kunanijengea nidhamu na uwajibikaji nifanya nijali muda wangu na kutumia kwa faida Kwa muda mrefu tabia hunisaidia kuboresha Ufaulu wangu kazini kujiamini na kuwa na mtazamo chanya wa maisha.

Mahali pazuri nimewahi safiri ni pwani na ni moja ya maeneo mazuri sana niliowahi kutembelea pwani na mandhari ya kuvutia yenye fukwe pana za mchanga mweupe maji ya bahari yalio safi na yenye rangi ya samawati pamoja na upepo mwanana unao burudisha sana Nilifurahia sana kutembea kando ya ufukwe, asubuhi na jioni nikitazama mawimbi yakipiga, taratibu na kusikiliza sauti ya bahari Eeh uzuri wa mazingira, pwani na utamaduni wa kipekee unaovutia, watu wake ni wakarimu wenye tabasamu na heshima Napenda chakula za pwani kama samaki, wakukaanga, wali wa nazi, biriani na viazi vya karai ambavyo vilikua vitamu sana Pia nilifurahi kuona majengo ya kale na maeneo ya kihistoria ambayo yanaonyesha historia na uridhi wa pwani safari hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika kufurahia mazingira asili na kujifunza mambo mapya kuhusu maisha ya utamaduni wa watu wengine.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto kwa sababu kunaniletea furaha ya kipekee na kunifanya nijisikie huru na mwenye amani ya moyo Watoto huwa na mioyo safi, furaha ya dhati na ubunifu mwingi Jambo linalonifanya kucheza nao huwa jambo la kufurahisha na lenye maana Wanapocheka kufurahia michezo inanifanya nisahau mawazo mwengi na kufurahia wakati uliopo, kucheza na watoto inanisaidia pia kujifunza mambo mapya hasa uvumilivu upendo na uelewa, Wakati wa michezo huuliza maswali mengi, kutoa mawazo ya kuvutia na mara nyingi huona dunia kuwa na mtazamo tofauti kwa watu wazima Hii unifanya niwe na subira nione muhimu wa kuwajulia hali na kuwaheshimu Pia kuchaza na watoto kunajenga uhusiano mzuri kati yangu na hao, inanisaidia kuwafanya wajisikie kupendwa, kuthaminiwa na kuwa huru wa kuonyesha hisia zao.

Ndiyo napenda kupika sana kupika hunipa furaha na kunifanya nijisikie nipo huru kuonyesha ubunifu wangu ninapokuwa jikoni mimi hufurahia kuchanganya viungo mbalimbali na kujaribu mapishi tofauti tofauti ili kupata ladha nzuri na ya kipekee harufu ya chakula kinapopilikwa hunipa hamasa na kunifanya nijisikie kuridhika kupika pia hunisaidia kujifunza nidhamu na uvumilivu kwa sababu kila chakula huhitaji muda na umakini ili kitoke vizuri Zaidi ya hayo napenda kupika kwa ajili ya familia yangu kwa vile mimi ndiyo kifungua mimba na pia huniletea furaha kubwa kuwaona wakifurahia chakula ninachokitayarisha Pia hunifanya nijisikie mwenye dhamani na mwenye mchango katika maisha ya wengine Kwa jumla mimi kupika si kazi ngumu bali, ni kipaji na burudani.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti na ninaona kuwa ni muhimu sana katika masha kisasa teknolojia ya sauti hutumika katika mambo mengi kama vile kupiga simu, kusikiliza radio, mziki, hotuba na hata kujifunza kupitia vipindi vya sauti au video inarahisisha mawasiliano kwa sababu mtu anaweza kusikia ujumbe haraka na kuelewa hisia au msisitizo wa anaezungumza Pia teknolojia ya sauti hutumika katika vifaa vya kisasa kama simu janja, kompyuta, radio, runinga Kupitia teknolojia hii, mtu anaweza kupata taarifa, burudani na elimu, bila kutumia macho sana Jambo ambalo ni muhimu hasaa, wakati wa shuguli nyingine kwa mfano, kusikiliza, masomo, habari, mziki na pia vile kufanya kazi, iwe nyepesi, na ya kufurahisha Naeza sema teknolojia sauti huondoa muda huongeza ufanisi wa mawasiliano na hufanya maisha yawe rahisi zaidi.

Napenda kutembea katika sehemu tulivu zenye mazingira asili Mimi hufurahia kutembea barabarani asubuhi na mapema au jioni, wakati kuna upepo mwanana na kelele ni chache Pia bustani au maeneo yenye miti hunivutia sana kwa sababu, hunipa nafsi ya kupumzisha akili kupumua hewa safi na kufikiri kwa utulivu Pia napenda kutembea karibu na nyumbani. Hasa mitaa ninapofaa vizuri kwa kuwa inanifanya nijisikie salama na huru Wakati mwingine nikitaka kubadiliisha mazingira, mimi huchagua kutembea karibu na mashamba au maeneo ya wazi nikitazama mandhari ya watu Wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Mimi ulinda mazingira kwa kuanza na mambo madogo ya kila siku Kwanza mimi huakikisha situpi taka ovyo Utenganisha taka zinazo weza kuoza na zizizo oza na pale inapo wezekana mimi urejelea Pia mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kuduma ya chupa zinazoweza kutumiwa mara nyingi Pili mimi uokoa razilimali kama maji na umeme. Mimi uzima taa na vifaa vya umeme isipo Vitumia na utumia maji kwa uangalivu ili kwepuka upotevu Iyo inasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda razilimali kwa vizazi vichavyo Pia mimi upanda miti au unga mkono shuguli za upandaji miti Inapofika fursa. Mimi hufundisha na kuamasisha watu wanao nizunguka kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira Kwa sababu naamini mabadiliko makubwa huanza kutokana kwa mtu mmoja.

Mimi napendelea kitanda kizuri cha wastani si laini kupita kiasi wala kigumu sana Mimi huona aina hii ya kitanda unipa usingizi mzuri kwa sababu huunga mgongo na shingo vizuri bila kumiza mwili Kitanda kizuri nifanya ni amke nikiwa nimepumzika na nikiwa na nguvu za kwanza siku inga watu wengine hupenda kitanda kigumu kwa afya ya mgongo mimi binafsi ufurahiya aidi kile kinacho toa faraja na utulivu Bada siku ndefu ya kazi au shuguli, mumu itaji kitanda kinacho nisaidia kumzika haraka na kupata usingizi mzito Kwa hiyo kwangu mimi naezasema napenda kitanda kizuri jenye godoro la wastani, icho ndicho Naezasema chaguo langu bora.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni, lakini kwa wangalifu mkubwa. Mimi hufanya hivyo hasaa ili kushirikiana na marafiki, familia au watu ninao waminiana nao. Picha ninazochagua kuweka au huwa nizile, zisizoathiri, usalama wangu, wala heshima yangu. Pia naeza sema kabla ya kupakia picha yoyote, mimi ujuuliza kama niko tayari ionekana na watu wengi ama italeta matatizo badaye. Pia mimi huangalia mazingira ya faragha kama vile kwenye mitandao ya kijami mimi huakikisha kuwa sikila mtu anaweza kuona picha zangu mara nyingi huziweka kwa marafiki pekee au kundi fulani. Huu unisaidia kutibidhi nani anaweza kufikia taarifa na picha zangu na kunipa amani ya moyo ninapotumia mitandao kijamii Mimi huepuka kuweka picha sinasoonyesha taarifa binafsi naweza sema kama, mahali nilipo kwa wakati huo, nyaraka muhimu au vitu vinavyoweza kutumiwa vibaya na watu wazio kuwa na nia njema.

Kipau mbele changu, kazini kwa mawasiliano ni uwazi, heshima na ufanisi Mimi huona mawasiliano wazi husaidia kila mtu kuelewa majukumu yake, malengo ya kazi na matarajio yaliyopo Ninapotoa au kupokea taarifa, mimi huakikisha ujumbe unaeleweka vizuri ili kuepuka mchanganyiko na makosa yasiyo ya lazima Pia mimi utanguliza kuzikiliza kwa makini, mawasiliano si kuzungumza tu, bali ni kuelewa mtazamo wa wengine. Ninapo wasikiliza wenzangu au wasimamizi, mimi hujifunza zaidi, kujenga uhusiano mzuri wa kikazi, na hupata suluhisho bora kwa changamoto zinazo jitokeza. Mimi hujali heshima na muda wa wengine, mimi huwasiliana kwa lugha ya heshima bila matusi au dharau. Na huchagua njia sahihi ya mawasiliano kulingana na hali iwe ni ana kwa ana barua pepe au kwa simu.

Katika kazi yangu nataka kufikia kiwango cha juu ya umahiri na heshima ya kitaaluma Mimi nalenga kuwa mtu anayejulikana kwa kufanya kazi kwa bidii uaminifu na matokeo mazuri Nataka kukuza ujuzi wangu kila wakati ili niwe mtaalamu anayeweza kuaminika na anayetoa mchango wa maana katika taasisi au jamii ninaofanya kazi Pia mimi natamani kupata nafasi ya uongozi au uwajibikaji mkubwa Kadri ninavyoendelea Sio tu kwa ajili ya cheo bali ili niweze Kushawizi maamuzi chanya kusaidia wengine kukua na kuboresha mazingira ya kazi Zaidi ya hayo pia mimi nataka kazi yangu inipe utulivu wa kifedha na kuridhika kibinafsi Nataka nijisikie fahari wa kile ninachofanya nione maendeleo yangu na nijue ya kuwa juhudi zangu ni za maana.